Ndio nimeshawahi hudhuria kwenye tamasha la muziki. Wakati huo kulikuwa na nyimbo mingi za aina mbalimbali kama vile bongo flava, afrobeat na pop. Mara nyingine pia kulikua na nyimbo za kusifu. Watu wanapo kuwa pamoja. Wanaungana katika makundi mbali mbali na kusherehekea waki huku wakiimba nyimbo za aina mbali mbali. Ndio tamasha la muziki.

Nataka kufikia kiwango ambapo nitapeleka kampuni ninayofanyia kazi mbele kifaida. Nataka kuleta ujuzi ambayo ni konayo katika kazi yangu ya kuelimisha watu jinsi na maana ya bidhaa na umuhimu wake unaavyo paswa kutumia. Pia nataka kutowa umaarifu umarufu mwenye nikonayo katika hii kazi na ujuzi wote na kuweza kuongeza ujuzi mgeni ambao sikuwa nayo katika kazini mwangu.

Napenda chakula ambacho hakina mafuta mingi, na pia kile ambacho kina mafuta iko katikati. Sipendi chakula cha kuchemsha ambacho hakina mafuta hata kamwe. Na pia sipendi chakula ambacho kina mafuta mingi. Napenda chakula ambacho kina mafuta iliyo katikati. Sio mingi wala sio kidogo.

Ndio, napenda kupiga picha. Picha ni mzuri sana maana inakukumbusha wakati ulipokuwa na furaha ama inakukumbusha wakati uliokuwa na huzuni. Picha unapopigwa ukikaa kwa muda mrefu ambao ulisahau, unapotazama hio picha yanakukumbusha mambo yaliyopita hivyo napenda kupiga picha.

Filamu ninayoipenda inaitwa sayansi na uhalisia. Filamu hii iliongozwa na Christopher Nolan. Ambaye alishirikiana na mwanafizikia Kipthon. Mshahidi, mshindi wa tuzo la Nobel. Walihakisha kuwa picha ya shimo la giza na jinsi muda ulivyo pita tofauti angani ni sahihi kisayansi. Inakufanya ujihisi mdogo sana mbele ya ukubwa wa ulimwengu. Pamoja na sayansi yote hii, msingi wa filamu hii ni upendo. Uhusiano kati ya baba na binti. Unatia simanzi sana. Inafundisha kuwa upendo ni kitu peke kinacho weza kuvuka mipaka ya muda na nafasi. Muziki wa filamu hii ni kazi ya sanaa hanzima alitumia kinanda kikubwa cha kanisa. Kutengeneza sauti inayo kupa hisia ya upweke wa angani. Lakini pia matumaini kubwa hii ni hii ndiyo filamu ambayo ninayopenda zaidi.

Ija ija mazoezi ya kila siku ni moja kati ya zawadi bora unaweza pee mwili wako si lazima uwe mwanariadha hata mabadiliko madogo yaweza kuleta tofauti kubwa katika afya yako na akili kufanya mazoezi ya kutembea dakika ishirini hadi thelathini kwa siku kupunguza magonjwa ya moyo Yoga au kunyorosha misuli ni muhimu sana kwa ajili ya utulivu wa akili na kuboresha mzunguko wa damu. Kuruka kamba hili ni zoezi bora la kuchoma karuri kwa haraka na kuimarisha mapambo. Mazoezi ya kila siku ni faida kubwa kwa mwili na akili.

Kwa kawaida shughuli za kila siku unapokuwa na shughuli mingi na wajisikia huna ugonjwa ni ngumu sana kuenda hospitali. Lakini ni vyema kwenda hospitali kuangaliwa hali ya mwili wako. Nikiwa mgonjwa ndipo najikuta naenda hospitali. Lakini wakati sina maumivu yoyote ni ngumu sana kuniona nimeenda hospitali. Ila mungu akinijaalia na kunilinda kwa magonjwa ni ngumu kwenda hospitari.

Napenda kwenda sinema mara mbili kwa mwaka. Kwa sababu kila siku unakuwa na shuguli na heka heka za kwenda mara kwa mara kwa shuguli za kila siku. Lakini ni lazima kwa mwaka nitenge siku mbili zile nitakwenda kwenye sinema. Ninapo kwenda kwenye sinema unatuliza mawazo na kutuliza akili yako. Unatafakari mambo ya kale ama mambo yajapo.

Ninapo kwenda sokoni na tumia chondo kwenda kuweka bidhaa zangu. Hivi kwa kutumia chondo napunguza kutumia plastiki. Ninapo kwenda kununua maziwa au mafuta nahakikisha naenda na chupa ili kuzuhia kutumia plastiki.

Napendea sana kutumia wi-fi, maana wi-fi inakupa muda mrefu wa matumizi. Unapotumia data za simu, inaisha haraka hivyo, unapata ukiwa na gharama kubwa ya kununua data. Bali unaponunua wifi, unatumia pesa kidogo na unapata muda mrefu wa kutumia wifi. Maana napenda kutumia wifi. Ingawa nikiwa mahali ambapo siyuko karibu na wifi natumia data za simu.

Kwa mazoea yangu ni mezoea kutumia lamani. Hivi napata kutumia ramani ikiwa njia moja ya urahisi. Mara kwa mara na jipata ni kitumia GPS, sifiki, vizuri, mari na taka kuenda. Lakini unapo tumia ramani napata ikiwa na njia ya urahisi sana kusafiri.

Ninapiga picha wakati niko kwa sherehe. Ya ina mbali mbali tofauti. Ama ninapo kwenda kutembea mahali pageni na ni mahali pamenipendeza. Ninapata uvuto wa kupiga picha. Mbali na hayo sina mazoea ya kupiga picha.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni. Hapo ndipo unapata kujua hisia za watu, mawazo ya watu, na jinsi watu wanavyofikiria kwa njia tofauti tofauti. Ingawa wengine wanao maoni mazuri. Unapata asilimia sabini ya watu, mawazo yao ni mawazo ambayo hayaambatani na wewe. Lakini hata hivyo napenda kusoma maoni mtandaoni.

Huwa najilinda kutotumia wi-fi ya bure na pia situmii neno moja la siri kwenye akaunti zote. Ikiwa akaunti moja itadakuliwa, nyingine vitabaki. Kidokezo tumia password manager. Ili kujisahili kukadiri nyumira zote kichwani. Hii pili huwa natumia ulinzi wa ziada hata kama mdukizi akipata niwila zangu hata weza kuingia kwenye namba ya siri inayo tumwa kwenye simu yangu au app maalum. Hii ni hatua muhimu zaidi kwa WhatsApp, Instagram na email. Ninajuzia kubonyeza link yoyote inayotumwa kupitia barua pepe au WhatsApp. Zinazo kuhimiza kujishindia zawadi au kuhakikisha akaunti yangu ya banki iko salama. Mara nyingine anwani na baruapepe za matapeli zina makosa ya kimaandishi. Hata hivyo nazuia kutumia wi-fi ya bure kama vile hotelini au uwanja ya ndege. Kuingia kwenye akaunti kama benki au kufanya miamara ya kifedha. Ikiwa ni lazima utumie wi-fi ya bure, nina tumia vpn ili kuficha mawasiliano.